J, unapenda kusimamiwa au kusimamia? Tunaweza kufanya kazi vizuri katika mazingira yote mawili, yani kusimamiwa na pia kusimamia. Lakini kwa ujumla napenda zaidi kusimamiwa kwa muongozo mzuri huku nikipewa na fasi ya kujitegemea. Napenda kuwa na kiongozi anaetoa muelekezo wazi, malengo ya nayo eleweka na pia mawasiliano ya wazi. Halafu kuniamini kutekeleza majukumu yangu kwa wajibikaji. Hii uni saidia kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na pia kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo usio wa lazima. Hata hivyo pia nafraia kusimamia wengine ni pale ni napo itajika. Ni napo kuwa kwenye nafasi ya usimamizi napendelea mtindo wa ushirikiano, kusikiliza mawazo ya wengine na pia kuwahamasisha na kuwasaidia wafanye kazi zao vizuri baada ya kutoa amritu. Na pia ninaamini kiongozi mzuri ni yule anae saidia Team kukua, kuwajenga na kuweka mazigira chanya ya kazi.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao. Na ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia mikakati mbali mbali ya usalama wakidigitali. Kwanza kuchagua nywele ngumu na tofauti kwa kila kaunti ambazo ni mchanganyiko wa herufu kubwa, herufu ndogo, nambari na pia alama maalum. Hii inapunguza uwezekano wa mtu kuingia kwenye akounti zangu kiholela. Pili mimi hutumia udhibitisho wa vipengele viwili that is two factor authentication pale ninapowezekana Hii ni hatua ya zaidi ya usalama ambayo inahitaji udhibitisho wa pili kama namba ya simu au app malum ili kuingia kwenye akaunti na pia ninamakini na barua pepe zisizo halali viungo visivyojulikana programu hatarishi Sio kila kiungo au faili ninachokiona mtandaoni ni salama Kwa hivyo huchunguza kwanza kabla kuogofya au pia kupakua kitu.

Je, unapenda kuimba? Ndiyo, napenda kuimba hasa kwa ajili ya kufurahisha na kupumzika. Si lazima niwe mwimbaji mzuri sana, lakini kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Maranyingi uimba nikiwa peke angu, labda nikiwa nyumbani, nikifanya kazi fulani au nikisikiliza muziki na upenda. Na pia kuimba unisaidia kupunguza musongo wa mawazo, kuboresha hali ya moyo na pia kunipanguvu chanya. Pia unifanya nijisikie karibu zaidi na muziki kwa sababu si kusikiliza tu bali kushiriki moja kwa moja. Kwa hiyo, hata kama si kitaalamu, kuimba ni kitu ni nacho kipenda kwa sababu huniletea furaha na pia utulivu.

Unapendelea kuhasiliana vipi na watu? Unapendelea kuhasiliana na watu kwa mazungumuzo ya ana kwa ana pale ni ea inapowezekana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na pia luga ya mwili na kujenga usiano wakaribu zaidi. Kwongea uso kwa uso upunguza kutoelewana na kujenga waminifu. Hata hivyo ninatumia pia simu ujumbe mfupi au mitandawe ya kidigitali kulingana na hali. Kwa mambo ya haraka au rasmi ujumbe au baruwa pepe ufa zahidi. Kwa mazungumzo marefu au yanayo itaji ufafanuzi, simu au mkutano wa ana kwa ana pia nibora. Kwa ujumla napendelea mawasiliano ya wazi, ya eshima na yenye kusikilizana bila kujali njia ya ninayoitumia, ilimradi ujumbe ufike na uweleweke vizuri.

Harufu gani unayoipenda? Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya asili kama maua, miti au mvua inayonyesha. Harufu hizi hufanya ni nifurahie, nipate utulivu na pia kunisaidia kujiunganisha na mazingira. Kwa mfano, harufu ya maua au bustani hufanya nafasi kuwa safi na pia ya kupendeza. Huku ikileta hisia za furaha na amani ya ndani. Haidha, napenda harufu ya chakula, kilichopikwa nyumbani kama mkate wa moto, supu au pia chai yenye viungo. Harufu hizi huchochea hisia za furaha kumbukumbu mzuri na pia hisia ya familia au marafiki. Kwa ujumla, harufu ninayoipenda zaidi ni ile inayopumzisha akili kuleta furaha na pia kuimarisha hisia chanya, iwe ni ya asili au pia ya chakula.

Unapenda kusikiliza redio? Ndiyo napenda kusikiliza redio. Redio ni moja wapo ya vyombo vya habari. Vinavyo ni vutia kwa sababu inanipa taarifa burudani na hata elimu kwa wakati mmoja. Napenda sana kusikiliza redio asubuhi au jioni. Hasa wakati wa kupumzika au kufanya shughuli nye pesi kama kazi za nyumbani. Vipindi ninavyo vipenda ni habari, mijadala, ya kijamii na pia vipindi vya muziki. Habari hunisaidia kufahamu kina choendelea nchini na duniani Huku mijadala ikinifanya nifikirie kwa kina kuhusu maswala ya jamii Muziki naohunipa furaha hupunguza msongo wa mawazo na pia kuboresha hali ya moyo.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Kushambulia mabadiliko kazini mimi huwa na mbinu zakupanga, kuelewa na kuendana polepole na hali mpya. Kwanza mimi huanza kwa kuchambua mabadiliko hayo. Kuelewa ni kwanini yamefanyika, ni jinsi gani yanavyo athiri timu au kazi na nihatua gani zinahitaji kufanikisha mabadiliko. Hii husaidia kuepuka kuchukua hatuwa za hofu au haraka bila mipango. Pili, mimi hujaribu kubadilika kidogo kidogo kwa uwazi, badala ya kukabiliana na mabadiliko gafla, mimi huweza kutumia hatua ndogondogo ya za kufuatilia mabadiliko na kuhakikisha kila hatua inafanikishwa vizuri. Hii hufanya mchakato kuwa rahisi na kuondoa msongo wa kazi. Either kwasiliana kwa wazi na wenzangu ni muhimu, nikizungumuza na wenzangu kuhusu mabadiliko kushirikisha mawazo na pia kuuliza maoni yao husaidia kila mtu kuelewa hali mpya na kushirikiana kwa ufanisi.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale mchezo unapoanza rasmi na timu zote zinaanza kuonyesha mbinu zao zao ushindi. Hii ni sehemu ya mchezo ambapo msisimiko, umakini na pia mshikamano wa timu huonekana zaidi. Wachezaji huanza kwa kuchukua nafasi zao. Mpiga mpira huanza kupiga na pia wachezaji wa ulinzi hujipanga kulinda msingi. Na kuzuia mpira kupita. Katika kipindi hiki kila hatua ni muhimu. Kupiga mpira, kukimbia msingi na pia kushambulia au kulinda huchangia hatimaye matokeo ya mchezo ni wakati wa kuonyesha mbinu za kimkakati, ujuzi wa mwili na pia maamuzi haraka.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndiyo napenda kusana kutembea msituni sababu ni kwamba kutembea msituni, kunatoa utulivu, hewasafi na pia nafasi ya kungana na asili Nikiwa msituni na furahia kuangalia miti, maua na wanyama wa dogo Huku nikipumzika na kuondoa msongo wa mawazo wa ulio kusanywa siku mzima Either kutembea msituni, kunatoa fursa ya mazoezi ya mwili kama kukimbia kidogo kutembea kwa kasi au kupanda maeneo madogo Jambo ninalo ongeza nguvu na afya ya mwili Hii ufanya niwe na nishati zaidi na akili tulivu Zaidi ya hayo mara nyingi napenda kupeleka mda wa kutafakari au kusoma kidogo nikiwa msituni Kwani mazingira uchangia amani ya akili na furaha ya ndani pia.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Mimi napendelea mwanga wa kati badala ya mwanga mkali sababu ni kwamba mwanga wakati hutoa faraja kwa macho na akili, huku ukiruhusu, kuona vizuri bila kuchosha au kuumiza macho. Mwanga mkali mara nyingi hufanya niwe na uchovu wa macho, kichefu chefu kidogo, au pia msongo wa mawazo hasa ikiwa unatumika kwa muda mrefu. Aidha mwanga wa kati hufanya mazingira kuwa tulivu na yenye fwa urahisi, wa kufanya kazi, kusoma na kupumzika, bila kuathiri burudani au afya ya macho. Hii hufanya niwe na muda mzuri wa kufanya shughuli mbali mbali bila usumbufu.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha, tofauti, tamaduni mbalimbali na njia mpya za kupika. Kujaribu chakula kipya hunifanya nijifunze kuhusu watu wengine na maisha yao, kwa kuwa chakula nisehemu muhimu ya utamaduni. Pia napenda kujaribu vyakula vipya polepole, hasa vile vinavyofanana na nilivyozoea, ili nijisikie huru na kufuraiya bila wasiwasi. Mara nyingine huanza kwa kuonja kidogo kabla ya kula kwa wengi. Kwa ujumla kujaribu vyakula vipya ni uzoefu wakufuraisha na wakujifunza na unisaidia kupanua mawazo ladha na kufuraia maisha kwa njia mpya.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Nimejifunza hekima kadhaa maishani ambazo zinaweza kutumika katika maisha ya kila siku. Kwanza nimejifunza uvumilivu na subira. Wakati wa kutembea msituni, kuangalia wanyama, kusafiri kwa muda mrefu. Nimejifunza kwamba kila jambo lina wakati wake na si vyote vinaweza kufanikishwa mara moja. Pili nimejifunza heshima kwa mazingira na viumbe hai. Kutazama miti wanyama na viumbe vidogo kunanikumbusha kuheshimu asili na kuilinda Kwani kila kiumbe kina nafasi yake katika mlingano wa maisha Aidhaa nimejifunza kujitegemea na kuchukua hatua kwa busara katika mazingira yasiyo ya kawaida Unajifunza kupanga, kuchagua njia sahihi na pia kufanya maamuzi makini ilikuwepuka hatari ya na hasara.

Unapendelea kusoma au kuandika? Napenda kusoma na pia kuandika lakini kwa njia tofauti yenye huleta furaha na manufaa. Kusoma kunanipa maarifa mapya, mitazamo mapya na pia burudani. Hasaa ninapo soma vitabu vya elimu hadithi au makala za kuvutia. Hii hufungua akili yangu kunisadia kufikiri kwa kina na kunirusuhu kuunganishwa na mawazo na uzoefu wa wengine. Kuandika kwa upande mwingine hufanya niwe na nafasi ya kueleza mawazo hisia na ubunifu wangu. Hii ni njia ya kujieleza kwa kina kurekodi kumbukumbu na pia kuimarisha maarifa niliojifunza niliojifunza. Mara nyingi kuandika kuna saidia kulewa zaidi kile nilichosoma au kushughulikia kwani unapaswa kupanga mawazo kwa ufasaha.

Jee, umawai kulima ndiyo ni mewai kulima mara chache, hasa kwa shuguli ndogo za mafunza au burudani. Kulima kuna nifundisha uvumulivu, ustadi wa mwili na umuhimu wa kupanga. Kwa mfano kuanda shamba kidogo, kupanda mbegu, na kumagilia mimea kuna itaji makini, subira na ratiba ya kila siku. Aitha kulima kuna nifunisha kushirikiana na asili Kwani unajifunza jinsi mimea inavekuwa maitaji yake ya maji ya namuanga na jinsi matukia ya hewa ya naveweza kuatiri ukwaji wake ufundisha ishima kwa mazingira na mipango ya asili Zadia yote marabada ya mazao kukua na kufunwa, kuna furaha na kulidhika kubwa, kuwana matukia ya juhudi zako Jambu linalo ungeza motisha na hisia ya mafanikio.

Je, umewahi kuona bahari, ndiyo nimewahi kuona bahari na ni uzoefu wakupendeza sana na wa kukumbukwa. Nilipofika pwani, nilifurahia upepo mwanana, sauti ya mawimbi yakipiga kwenye ufukwe, na pia mchanga mweupe chini ya miguu. Hali hiyo ufanya mtu ajisikie amani, utulivu na umeunganishwa na asili. Pia kuona maji yasiyo na mwisho, hunifanya nifikirie kuhusu ukubwa dunia na uzuri wake wa ajabu. Haidha mara nyingine nilifurahia kuogelea, kutembea kando ya fukwe au kuangalia ndege na wanyama wadogo walioko karibu na bahari. Hii utoa furaha, burudani na nafasi ya kupumzika mbali na shuguli za kila siku.

Ungependa kurudi ujana? Kwa kweli nisingependa kurudi ujana, mbali ningependa kubeba yale niliojifunza jana na kuyatumia leo. Jana ilinipa uzoefu mazuri na magumu ambayo yamenifanya nikuwe nifikirie kwa kina na kufanya maamuzi bora zaidi sasa. Kurudi nyuma kungeweza kunifanya nipoteze maendeleo hayo. Badala yake napenda kukubali yaliyo pita kama somo Kuyadhamini mafanikio na kujifunza kutokana na makosa bila kujilaumu Kila siku mpya huleta nafasi ya kuboresha kujaribu tena na kufanya mambo kwa njia bora Kwa hivyo singesema ningetamani kurudi ujana Napendelea kusonga mbele nikiwa na matumaini maarifa na ujasiri wa kufanya mambo ya leo iwe bora kuliko ya jana.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Ili kueka afya nzuri napenda kufanya mambo kadhaa kila siku. Kwanza kula chakula chenye viru tubisho vizuri kama mboga, matunda, proteini, safi na maji ya kutosha. Hii husaidia mwili kuwa na nguvu na kuinga nzuri. Pili, kufanya mazoezi mara kwa mara. Kama kutembea kukimbia kidogo au mazoezi nyepesi ya nyumbani. Kunasaidia kudumisha mwili kuwa imara, moe uwe mzuri na nguvu za mwili zipatikane. Haibia kupumzika ipasabwe na usingizi nzuri ni muhimu ili akili ipate utulivu na mwili upate nishati ya siku inayofu ata. Pia kudumisha afya akili kwa kufikiria vizuri, kuzungumza na marafiki na kuepuka msongo wa mawazo kuchangia afya ya jumla.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea mahali penye utulivu, hewa safi na mandhari mazuri. Ambapo ninaweva ninaweza kupumzika na kufurai na kufurahia mazingira. Kwa mfano napenda kutembea msituni, bustanini au kando ya pwani kwa sababu kupumzisha akili na kunipa a m hisia za amani. Haidha napenda pia kutembea mitaa, tulivu au maeneo yenye historia na tamaduni. Kwani hutoa nafasi ya kujifunza, kushudia uzuri wa mazigira na kuunganisha mawazo yangu na maisha ya kila siku. Zaidi hayo kutembea kwa ki kikundi au na familia ufuraisha zaidi. Kwani huchangia ushirikiano, mazugumuzo na mashikamano wa kijamii. Huku ni kufurahia mandhara na hewa safi.

Kitendo gani cha wema umuwahi kufanya? Kitendo cha wema niliwahi kufanya kulikuwa kusaidia jirani yangu. Aliyekuwa anahitaji msaada wa haraka wa chakula na vitu vya msingi. Niliona alikuwa katika hali ngumu. Hivyo nikaamua kumpa chakula, maji na baadhi ya mahitaji ya kila siku. Kitendo hicho kilifanya nijisikie furaha na kurithika. Kwani kuona mtu mwingine akisaidika na msaada wangu ni hali ya kipekee ya moyo na akili. Pia kilinifundisha umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana katika jamii. Na kuonyesha huruma kwa wengine bila matarajio ya malipo. Kwa jumla, kitendo hicho cha wema kulifanya kilikuwa nyezo ya furaha, mshikamano na kujifunza umuhimu wa kusaidia wengine katika maisha ya kila siku.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ushauri nitakayo mpa mtu anayeanza kazi ni kwamba achukue kila siku kama fursa ya kujifunza, kukua kitaalamu na kujenga usiano mzuri kazini. Kwanza ni mumu kujua majukumu yake vizuri na kuyafanya kwa umakini. Kufanya kazi kwa nidhamu na ubora, uonyesha thamani yako kwa mwajiri na wenzako. Pili, kujenga usiano mzuri na wenzako na kuwasikiliza ni jambo la msingi. Ushirikiano na heshima kwa kila mmoja ufanya mazingira ya kazi kuwa chanya, yenye mshikamano na pia yenye tija. Aidha ni vyema kuwa na subira na uvumilivu kwani kila kazi inachangamoto zake na kila mtu huanza kidogo kabla ya kufanikisha malengo makubwa. Pia kujifunza kila wakati ni kuuliza maswali bila aibu ufanya mtu akwe kitaalamu haraka.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Kwa kawaida, ninaenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Isipokuwa kuna hali ya dharura au uchunguzi maalum. Kwa mfano, napenda kuenda kwa ukaguzi wa afya wa kawaida, chanja au kuchunguza hali yoyote ya mwili ili kuzuia matatizo. Kwanza mara nyingine ningeenda hospitali nikiwa kuna ugonjwa jeraha au dalili zisizo za kawaida, zinazo hitaji matibabu ya haraka. Hii husaidia kuhakikisha afya yangu inabaki thabiti na mwili unapata matibabu kwa wakati. Kwa jumla kuenda hospitali mara chache kwa mwaka kwa ukaguzi wa afya au matibabu ya dharula ni njia nzuri ya kudumisha afya, kuzuia magonjwa na pia kuhakikisha mwili na akili vinaendelea vizuri.

Unaanda izi ripoti za kazi vipi? Ninaanda ripoti za kazi kwa ufuataji wa hatua zilizo pangwa vizuri ili ziwe rahisi kuelewa na zenyetija. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi ilio fanywa. Kama matokeo, changamoto, mafanikio na tarehe za utegelekezaji. Hii husaidia kuhakikisha ripoti inamustari kamili wa kazi. Baada ya hapo napanga ripati kwa mpangilio wa mantiki, mara nyingi kuanzia utangulizi, kazi zilizo fanywa matokeo, changamoto, kisha mapendekezo. Aidha napendelea kutumia luga rahisi na ya moja kwa moja na mara nyingine kuweka jedwali, graph au picha ili kufanya taarifa iwe rahisi kusomwa na kuelewa. Mwisho napima ripoti yangu kabla kuwasilisha ili kuepuka makosa na kuhakikisha ubora.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Manzaro kutoka dirishani mwangu ni mazingira yenye utulivu na mandhari ya asili, ambayo hufanya nafikiria kwa utulivu na kupumzika. Kwa kawaida ninaweza kuona miti, maua na anga la buluu na mara nyingine wanyama wadogo kama ndege wakirukaruka au popo wa jioni. Kuangalia mandhari hii kunanipa amani ya akili, msisimiko wa kuona uzuri wa asili na pia nafasi ya utafakari. Aidha wakati wa jua la asubuhi mwanga kutoka dirisha hufanya chumba kuwa nyepesi na chanya. Huku usiku ukileta mandhari ya amani nyota na pia mwanga wa mtaa. Hii hufanya nafikiri kuhusu maisha, kupanga siku au tu kupumzika baada ya shughuli nyingi.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Kwa wiki napenda kufua nguo mara moja au mbili kulingana na idadi ya nguo na uchafu wake. Kwa mfano, nguo za kila siku kama t-shati, soksi na mashati nafua mara moja au mbili kwa wiki ili ziwe safi. Nguo nzito au za kazi nafua mara moja kwa wiki au baada ya kuchafuka sana. Vifaa vya mchezo au mazoezi nafua mara baada ya kila matumizi. Kwa hivyo kwa wiki, mpangilio wa kufua nguo ni mara moja au mbili kwa jumla. Ukizingatia aina ya nguo na uchafu wake ili kueka nguo safi na tayari kutumia.

Tawisha, unajistawisha vipi wakati wa likizo? Wakati wa likizo, napenda kuchukua nafasi ya kupumzika kweli na kufurahia kile ambacho kawaida siwezi kufanya kila siku. Kwa mfano maranyigi, napenda kutembea nje, kuenda bustani au pwani, kupumzika kwa hewa safi na mwanga wa jua. Hiu hufanya akili yangu ipate utulivu na mwili upate nishati mpia. Pia napenda kusoma vitabu vya burudani au kusikiza mziki bila shinikizo lolote. Pia kwa ajili ya furaha na kupumzika Wakati mwingine likizo ni fursa ya kuchunguza manthari mapya, kuona maeneo au watu tofauti na kupata uzoefu mpya Zaidi ya hayo napenda kutumia likizo kuangalia au kucheza na familia na marafiki kucheka, kushirikiana au hata kuunda ndoto ndogo ya pamoja.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Kwa kweli, napenda kufanya kazi na wengine. Lakini pia, na thamani sana kufanya kazi peke yangu wakati na itajika. Nikifanya kazi na watu wengine napenda ile hali ya kubadilisha na mawazo, kusikia mitazamo tofauti na pia kujifunza kutoka kwa wenzangu. Na pia maranyingi kazi inaenda vizuri zaidi kwa sababu kila mtu anachangia kitu chake. Pia kuna kuwa namotisha fulani ukiwa kwenye timu, unajisikia, hauko pekeako. Lakini kuna nyakati ambapo kufanya kazi pekeangu, kuna nifa zaidi asa kama kazi inaitaji umakini au kupanga mawazo kwa kina. Wakati huo napenda kua kimia, nijipange kwa mtiririko wangu mwenyewe bila usumbufu.

Hufanya mazoezi asubuhi au jioni? Mara nyingi napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hufanya nishati yangu iwe juu na kile na akili pia ifanye kazi vizuri siku mzima. Asubuhi mwili bado haujachoka na hewa ni safi zaidi. Hivi ni wakati mzuri wa kukimbia kidogo, kutembea au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Lakini pia kuna siku napenda kufanya mazoezi jioni hasa baada ya kazi au masomo. Hii husaidia kuondoa uchovu wa siku, kupunguza msongo wa mawazo na pia kunifanya nipumzika kabla ya usingizi. Jioni pia ni mzuri kwa mazoezi ya aina nyepesi, au kutembea kwenye hewa safi, unapopumzika na kufikiria mambo ya kila siku.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo. Kwa kweli mimi napenda vyote viwili, lakini kila kimoja kwa wakati wake. Napenda kucheza mchezo kwa sababu inafanya nijisikie hai, inanipa nguvu na inanisaidia kusahau mambo mengi kwa muda. Unapo chewe cheza mwenyewe hata kama ni mchezo wakawaida tu, kuna furaha fulani ya kushiriki moja kwa moja na kutoa, na kutoa nguvu zako zote. Lakini pia napenda sana kutazama mchezo, hasa ukiwa na watu wengine, kuna ile excitement ya kushangilia, kujadili mchezo, na pia kuona ushindani ukiendelea. Wakati mwingine Wakati mwingine kutazama mchezo, kunapumzisha zaidi kuliko kucheza hasa baada ya siku ndefu. Kwa hivyo inategemea hali, Nikiwa na nguvu na muda napenda kucheza, Nikiwa nataka kupumzika na kufurahia burudani napenda kutazama, vyote vina ladha yake.

Kinywaji gani chabaridi unachopenda? Kinywaji chabaridi ninachopenda ni sharubati ya matunda, hasa machungwa zabibu au mchanganyiko wa matunda. Napenda pia soda kidogo baridi, hasa ile yenye ladha laini, siya shinikizo sana. Lakini kile ninachopenda zaidi ni pale, sharubati au soda ikichanganywa na barafu kidogo, inakua refreshing sana, unapopumzika au baada ya shughuli nyingi. Kinywaji chabaridi kina nifanya nijisikie upya, kupumzika na kufurahia kidogo bila shinikizo ni ile furaha ndogo ya kila siku ambayo mtu anaweza kuipata kwa urahisi.

Kipawa gani una? Ninaweza kusema kwamba napenda sana kuandika na kueleza mawazo yangu kwa maneno. Hii na inisaidia kuunda hadithi ndogo, kueleza hisia au kushirikiana na wengine kwa maneno. Pia napenda kusoma na kujifunza mambo mapya. Hii ni kipawa wacha kuchukua taarifa na kuibadilisha kuwa maarifa yanayoweza kutumika. Pia labda kidogo kipawa wacha kusikiliza na kuelewa wengine. Hii hufanya watu wajisikie. Hii inafanya watu wajisikie Wanasikika na huchangia uhusiano mzuri na marafiki Kwa hiyo napenda kusema kuwa Kipawa changu ni kuandika, kueleza mawazo, kusoma na pia kusikiliza wengine vipaji, vinavyosaidia sana katika maisha ya kila siku.